Kila mwezi mimi hugawanya kipato changu kwa kuanza na mahitaji muhimu kama chakula, usafiri na bili kisha naweka kiasi fulani kwa ajili ya akiba na dharura pesa inayobaki huwa natumia kwa mahitaji binafsi au shughuli nyingine.

Wakati mmoja nilipo kuwa na kipato kidogo nililazimika kubana matumizi sana nilianza kutanguliza mahitaji muhimu kama chakula na usafiri huku nikiepuka kununua vitu visivyo vya lazima.

Kama ningepata mwaka mzima wa mapumziko, ningetumia muda huo kusafiri na kutembelea maeneo mapya, hasaa maeneo yenye mandari nzuri, pia ningejifunza ujuzi mpya, kutumia muda zaidi na familia na marafiki na kufanya mazoezi.

Ningemwambia hongera kwa kujaribu kwa mara ya kwanza. Na pia ningemwambia asijali kama hajui kama hajui kila kitu muhimu ni kuanza na kujifunza na kuendelea kuboresha.